Kwa kazi mi ukua na malengo ya kumaliza mapema kazi. Kumaliza mapema kufanya kazi inayofaa. Kufanya kazi inafraisha wakubwa iyo ndiyo malengo yangu. Na nifanye kazi mapema nimalize mapema iyo ndiyo malengo niko nayo maishani mwangu. Maishani mwangu ndiyo kazi ifanyike vizuri iyo ndiyo malengo niko nayo kazi ifanyike vizuri na nimalize kazi mapema na nifanye kazi inayofaa iyo ndiyo malengo yangu na kazi yenye inaleta faida. Isileta hasara biashara ianguke iYo ndiyo malengo yangu ya kazi na napenda kazi yangu na napenda kuajiri watu kwa kazi ili tushirikiane kazi ikae raisi. Tuifanye. Na kazi ikae raisi tuifanye iYo ndiyo malengo yangu ya kazi. Na atume mungu atubariki kazi ikae mzuri ikae nyororo. Bila shida yoyote. Bila shida yoyote hii ndiyo malengo kwa kazi. Na tuifanikishe kwa wakati unaofaa.